Mwandishi gani wa vitabu ambaye ninayempenda. Sina mwandishi yeyote wa vitabu ambaye ninayempenda kwa sababu mimi sio mpenzi kabisa wa kusoma vitabu lakini pia, mara nyingi ninapenda tu kuwa nimekaa ninaangalia tu movie, lakini si kukaa ninaangalia mpira au kukaa na kusoma vitabu.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa hapana, siishi mahali nilipozaliwa, mahali nilipozaliwa ni ni Arusha, jijini Arusha, lakini mimi kwa sasa hivi naishi, naishi zanziba, ndio sehemu ambapo nimeolewa, na ndio napoishi na mume wangu na mtoto wangu.